Huwa nahifadhi data yangu sehemu mbali mbali kulingana na aina ya data na umuhimu wake, kwanza nahifadhi data yangu kwenye simu na kompyuta. Hapa huwekwa picture, video, nyaraka na programu ninazo tumia mara kwa mara. Hii unirahisishia kuzipata haraka bila kuhitaji interneti. Pili, na hifadhi data kwenye hifadhi za mtandaoni kama Google Drive au huduma nyingine za mtandaoni. Hii ni muhimu sana kwa sababu data hubaki salama hata simu au kompyuta ikiharibika au kupotea. Pia, naweza kuipata data yangu popote nikiwa na interneti. Tatu, kwa data muhimu sana, huwa natumia kifaa cha hifadhi cha nje kama flash diski au hard diski ya nje. Hii husaidia kuwa na nakala ya ziada ili kuepuka kupoteza taarifa muhimu. Nne, ninazingatia usalama wa data kwa kuweka neno siri kutumia alama za vidole au pini na kuepuka kushiriki taarifa binafsi na watu wasio aminika. Kwa kifupi na hifathi data yangu kwenye simu, kompyuta, hifadhi ya mtaondaoni na vifaa vya nje ili kuhakikisha usalama, upatikanaji na uhakika wa taarifa zangu.

Napendelea hali ya baridi ya wastani kuliko joto kali. Kwanza, baridi hunifanya nijisikie mtulivu na wenye umakini. Wakati wa baridi, ni rahisi kufikiri, kufanya kazi au kusoma bila kuchoka haraka kama ilivyo kwenye joto kali. Pili, baridi hunipa urahisi wa kudhibiti hali ya mwili. Ukiwa baridi, unaweza kuongeza nguo au kujisitiri. Lakini, ukiwa kwenye joto kali, mara nyingi huna namna rahisi ya kujikinga nalo. Tatu, baridi hunifanya nilale vizuri zaidi, usingizi huwa mzito na wenye utulivu ikilinganishwa na wakati wa joto kali ambapo jasho na usumbufu hujitokeza. Hata hivyo, sipendi baridi kali sana, napendelea baridi ya kawaida au joto la wastani ambalo halileti usumbufu wala matatizo ya kiafya. Kwa ufupi, napendelea baridi ya wastani kwa sababu hunipa utulivu, umakini na usingizi mzuri lakini joto la kiasi pia ni nzuri kulingana na mazingira.